Kuongeza uzalishaji katika kazi nadhani kitu cha muhimu ni mpangilio wa kazi na maanisha hapo na ianda kazi yangu na isoma vizuri na weka vipao mbele nitaanza naipi na maliza naipi mpangilio mzuri wa muda na kuhakikisha nafuata muda na anza mapema namaliza mapema. Kitu cha mwisho ni kuepuka yale mambo yote yanayoweza kunichanganya, kunifanya nisiwe, nimeithamiria, ni nimefanya kazi yangu labda kutumia simu sana na vitu vingine kama hivo. Ambavyo vinaweza kunichanganya akili.

Mbinafsi mimi napendelea zaidi wanyama wa kufugwa. Mfano mbwa na paka ila sana sana. Wakinambia nichaguwe mmoja atakuwa mbwa. Sabu kidogo wao ni watulivu na wanaeza sana kuishi na binadamu. Vizuli hutofautisha na wanyama wengine, wanyama poli. Au anaeza kuwa na atari ata ya kuishi nao, haipendezi.

Napenda hii mikate ya ngano ya kawaida tu hii ya buraoni, ladha yake nzuri, inashibisha, haina mambo mengi kihivyo, sipendelei mikate ambayo haa, imechanganywa changanywa sana, sijui mara chokleti mara maziwa mara vitu gani, napenda tu ule mkate wa kawaida wa ngano ambayo unaeza ukaukata nyumbani, huo ndo naona mzuri.

Yoga nimewai kujaribu na kumbuka kuna mtu alikuwa anifundisha nifanye anasema inasaidia fitu vingi. Daa, lakini nilishindwa kuwa nayo na mwendelezo mzuri. Kwa hiyo niliiacha ila kujaribu nimejaribu kama marambiri au maratatu hivi. Na inaeza kupita zaidi ya hapo ila kwa saizi sifanyi tenu.

Ndiyo bahali nimeiona mara nyingi na hata napoishi ni maeneo ya kalibu na bahali, sio kalibu sana, ni kalibu na bahali kwa hivo na nina kwenda mara nyingi, asa kipindicha mapumziko weekendi na wanafika bali niko, nimeiona ndiyo mara nyingi sana, ni mara karibu kila mwezi lazima niione.

Ndiyo na nanunuwa vitu mara nyingi mtandaoni siku hizi kuliko kuenda dukani. Asasa vitu vikubwa vya electronics mfano simu na vifaa vyake mala nyingi napenda ninunuwe mtandao niletewe afu siku hizi uzuli vitu vingi ya haulipii tena ila kuletewa. Wanaleta bule kwa hiyo naonaga ni bola ninunue kuliko kuenda kutembea na haki ya hewa ya mida ya mchana ambapo maduka yanakuwa wazi mara nyingi huwaga sio rafiki.

Njia kwanza na mini waga ni kulielewa tatizo, ni elewe tatizo hili limeanzia wapi na likwepa vipi bada yapo na tafuta suluhisho la tatizo. Mimi mwenyewe kwanza, kama nikiona mwenye suluhisho kupata ngumu, hapo na shirikisha na wengine, ni ngumu sana watu wote tuwe hatujui kabisa. Nishirikisha na ngine, njia nitakazo zipata za suluhisho, nitazitumia baada ya hapo ni tafatiria matokeo, je tatizo ni meliondoa, siyo kifanya kitu na achazima nifatilie pia.

Napendelea upepo wa kawaida, upepo unaotokana kwenye mazingira. AC naona, kuna namna zinani leteaga shida, kuna namna zinani letea mafua, kuna namna ikinipiga sana nakua naumwa, nakua siko sawa nikae kwenye AC muda mrefu. Kwa hiyo napendelea sehemu ambayo, ina upepo wakawaida unaotokana na mazingira ninayoishi.

Mimi na kipawa cha kucheza mpila nadhani ni hodali sana kwenye kucheza mpila nina kipaaji ata nikiendaga kwenye mashindanao nikiwa nacheza mtaani kuna upekee fulani nilionao kwenye uo mchezo tofauti na watu wengine sema hutokana na mambo ya maisha niliyapa kipaumbele zaidi masomo kwa hiyo ubora umepungua kiasi kikubwa lakini nina imani ndo kitu pekee kama nikipawa nilichojaliwa na mola.

Ndiyo, wapo ndege wa kufugwa, tuna fuga kuku, tuna kuku si wengi sana kama kumi, wapo kumi na mbili nilikuwa nawahesabu, tuna kuku kumi na mbili, na fuga na hudumia kuwalisha au kwasafishia banda lao, kitu kama hivyo ni muda sasa, tumeanza kuwa fuga kama wana mwaka mmoja hivi, au miaka miwili.

Natumia njia mbali mbali mfano kuna data zangu muhimu sana ambazo sitaki zipotee nazitunza kwenye drive. Mimi natumia google drive pia kwenye iCloud yangu natunza humo kwenye email na pia kutumia mafaili ya kawaida kwenye simu. Neno siri gumu ambayo mtu haezi kutumia lakini nahakikisha siweki ile sijui kwenye computer ya mtu kwenye simu ya mtu hapana huwa nazilinda sana.

Ndiyo na pendelea vyakula vitamu, meibi nawosia chakula ambacho siyo kitamu cha nini, sasa na pende sana vyakulavi tamu, nikiambia chakula chote ni kitamu chochote, lazima nitafanya vivyote na vweza ni wazi kukijaribu, kukabila kula chakula kitamu, haa, haifai.

Ni zawadi nzuri nimewai kupokea na thani ni mataji na mauwa kutoka kwa wazazi wangu. Sithank kama kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho na maneno mazuli. Ndio kitu pekee nilichowai kupokea kikubwa. Na adi leo bado na kikumbuka. Sijia kupokea zawadi kubwa kama gali, sijui nyumba na siviitaji. Hivyo hivyo vidogo kwangu vina nitosha.

Asubuhi ndiyo muda ninaofanya kazi vizuri kuzidi muda mwingine wowote kwa sababu muda wa mchana nakuwa na uchovu. Asubuhi nikiamka mwili una nguvu, nimetoka kulala vizuri, nimekunywa kahawa yangu. Asubuhi uchovu, wa asubuhi umeisha nikingiia pale akili inakuwa imechangamka sana vitu na vikimbiza mno.

Kabla kulala kwanza jiyonywe na nana atuanzu kuwezea usiku samoja na kwa gym na fanya mazoezii narudi nyumbani midaa ya saa mbili. Nitaoga, nitakula, nikishakula nita kama siku hiyo sitijia nimekula mapema sina usingizi. Nitatazama kidogo filamu, bada hapo nitapumzika, hivyo, ndo ratiba yangu fupi.

Napenda sanaa za maonesho ni kitu kifanyike uko na naikiona mfano uigizaji, vitu kama hivyo, ubunifu wa mavazi, ubunifu wa michoro, vitu kama hivyo na vutia machoni vitu vipia, vitu kama hivyo.

Shirika langu ninachowapendea kwanze wanaheshimu wafanyakazi wao, wanawajali na wanawasikiliza sana maoni yao. Si watu wakuacha tu viongozi anachokisema ndiyo hicho hicho hapana. Muda mwingi anatoa tu kutoa maoni na wanatufundisha vitu vipya. Wanatupa nafasi sana ya kukuwa kitaaluma na kiujuzi. Watu wengi sana wanaendelezwa pale.

Napendelea zaidi somo la hesabu, toka nikiwa mdogo, ni somo ambalo nimekuwa, nalipenda kulisoma na nimekuwa nafanya vizuli. Naeza nika pata maksi ambazo sio nzuli kwenye masomo yote lakini ninapofeli somo la hesabu, kuna namna inaniuzunisha sana tofauti na masomo mengine.

Mchezo wa Olimpiki naopenda ni riyadha, riyadha za mbio fupi zile za mita mia ndo mchezo unaonivutia zaidi. Niliwahi kuitazama sikumbuki mwaka ile na kumbuka ilikuwa ni hizi mbio za mita mia ambao Huseni Bolt aliweka rekodi ya kukimbia kwa muda mfupi zaidi ule mwaka. Na kumbuka nilikuwa naiangalia hili, hadi hiyo aijai kunitoka kichwani. Alitumia muda mchache sana.

Mazoezi nafanyaga muda wa jioni, asubuhi nafanya, marachache sana, hila kila jioni lazima nifanye mazoezi. Ni eidha nipitie jimu, ndioni nirudinyumbani, siwezi ikapita siku kabisa sija, pitia jimu yani jiona siko sawa. Asubuhi marachache sana, siku nazopata muda mara nyingi na nashindwa kufanya asubuhi, kwahiyo jione lakini uwakika kabisa, lazima nifanye.

Utafiti, utafiti.